Ninapokutana na kazi ya dharura, jambo la kwanza nafanya ni kutulia kutathmini hali haraka. Naangalia ni nini hasa kina hitaji kushughulikiwa mara moja, ni nini kinaweza kusubiri. Na athari zake, kazi ikichelewa. Hii hunisaidia kuepuka kufanya maamuzi ya haraka bila mwelekeo. Baada ya hapo, naweka kipaumbele wazi na kuchukua hatua moja baada ya nyingine. Huwa nawasiliana mapema na wahusika muhimu ili kuhakikisha kila mtu anaelewa hali ilivo. Ninajikita kwenye suluhisho la haraka lakini linalodhibiti hatari. Halafu baadaye narejea kurekebisha mambo kwa undani zaidi. Kwaangu nadhani dharura inahitaji umakini, mpangilio na mawasiliano ya wazi.

Huwa napenda kuandika kuliko kusoma. Kuandika kunanipa nafasi ya kupanga mawazo yangu, naelewa vizuri, na kuyaweka kwa mpangilio unaeleweka. Inanisaidia pia kujieleza kwa uhuru zaidi. Kisha ya pale ninapokuwa na wazo au suluhisho akilini. Kusoma ni muhimu, lakini kuandika mie hunifanya najisikia nashiriki kikamilifu katika kile ninacho kifikiria. Kupitia kuandika, ninaweza kubadilisha mawazo ya kichwani kuwa kitu halisi chenye maana, ndio maana wanaona kama kuandika ndo chaguo langu halisi, ingawaje pia kusoma napenda lakini kuandika ndo nina, nadhani napenda.